Naam, mimi hupenda kujifunza historia kisa na maana ni kwamba ninapojifunza historia, historia hupanua maarifa na mtazamo wa dunia. Hata hivyo, inanisaidia kuelewa kwamba historia huhifadhi mila, desturi na tamaduni za jamii. Hata hivyo, historia hunisaidia kuelewa mabadiliko ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Hunipa hekima ya kufanya maamuzi bora kutokana na yaliyopita. Historia pia hunisaidia kuwa na uwezo wa kufikiria kwa kina na kuchambua matukio. Hunifundisha pia kwamba makosa ya zamani ili kuyakwepa siku zijazo. Hata hivyo, historia hunisaidia kujenga utambulisho na uzalendo wa taifa na utamaduni.

Naam, ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati ninapanga kazi zangu mapema kwa kuorothesha. Kinachotakiwa kufanywa kwa wakati huo. Kisha naweka vipaumbele kwanza hivi naanza na kazi muhimu zaidi. Tena nagawanya kazi. Kazi zangu ambazo ni kubwa katika sehemu ndogo ndogo zinazoweza kuthibitika. Aidha, natengeneza ratiba. Na nifuate muda nilioupanga. Pia naepuka usumbufu kama matumizi ya simu bila sababu wakati wa kazi. Pia naanza kazi zangu kwa mapema. Hii hivo siwezi hitaji kusubiri hadi dakika ya mwisho. Pia najiwekea malengo ya muda mfupi kila siku. Mwisho kabisa napumzika kwa mpangilio ili kuongeza ufanisi.

Naam zoea nzuri nililo lijenga ni mazoea ya kusoma kila asubui hata kama ni dakika kumi na tano tuu ninaweka muda wa kusoma kidogo nasoma vitabu vya elimu maendeleo binafsi au habari zinazo ongezea ujuzi wangu hii ni sehemu ya maisha yangu ambayo sijawai kuacha kwa kufanya hivyo kila siku sijui tuu ni sijui tuu. Napata maarifa mapya. Eee, bali pia nimejenga nidhamu ya kujitolea na utaratibu. Zoea hili limenisaidia kupanga muda wangu vizuri, kumaliza kazi zangu kwa wakati, na pia kunilea uwezo wangu wa kufikiri kwa kina. Zaidi ya yote linanifanya niwe na hisia za furaha na kuridhika. Kwa sababu kila siku ninahisi nimefanya kitu chenye maana kwa maendeleo yangu binafsi. Kwa hivyo, zoea hili limekuwa silaha yangu ya siri ya mafanikio. Na ninaamini kila mtu anaweza kujenga. Zoea lake litakalo msaidia kufanikisha malengo yake.

Naam, mimi ninapotaka kustarehe nachagua jambo muhimu linalonipa utulivu wa akili na mwili. Mimi hupenda kuanza kujipa muda wa kukumzika kimya kimya. Nikitenga mawazo ya kazi na changamoto za kila siku. Mara nyingi, mimi husoma vitabu kusikiliza mziki ambayo ni tulivu au kutembea kwa muda mfupi ili kuachilia msongo wa mawazo. Pia mimi napenda kuwasiliana na marafiki au familia. Hii ni kwa sababu mazungumzo, mazuri huleta furaha na hunijenga kisaikolojia. Kwa wakati mwngine, mimi hufanya mazoezi mepesi au shughuli ninayoipenda ili kuurudisha mwili katika hali ya nguvu na utulivu. Kwa kufanya hivi, najikuta nimerudisha nguvu. Mawazo yanakuwa safi. Na niko tayari kukabiliana na majukumu yangu kwa ufanisi zaidi. Kwa jumla, kustarehe ni sehemu muhimu ya maisha inayotusaidia kuishi kwa afya na amani.

Naamu, programu ninazo zitumia mara nyingi pale mtandaoni ni kama vile Chrome. Google Chrome ninatumia kwa kutafuta kazi mtandaoni kama vile kazi za data entry, kazi za AI na za freelancing. Google Chrome inanisaidia kwa kusajili kwenye tovuti za kazi. Pia ina nisaidia kufanya kazi zenyewe na pia kufungua Google Docs, Sheets na kadhalika. Zaidi ya hiyo ama faida zake ni kwamba ni haraka na inafungua tovuti zote za kazi na inaifadhi akaunti zako ama zangu kwa usalama. Programu nyingine ni Gmail. Natumia Gmail kama ama kupokea barua za kukubali kazi. Pia natumia Gmail kwa maelekezo ya kazi kama vile kazi za training za ushauri. Na pia kupokea taarifa za malipo Gmail pia ina nisaidia kupokea link za kuanza kazi. Faida zake ama faida yake ni kwamba ni salama na inakubali kampuni zote. Na pia inahifadhi kumbukumbu za kazi. Zaidi ya hivyo ama programu ya mwisho kabisa ni WhatsApp ama na Telegram WhatsApp inatumika kwa mawasiliano ya haraka na pia inanisaidia kuuliza maswali ya kazi pia kupokea updates za haraka. Faida yake ni kwamba ama ni wazi ama pia ni haraka na ni njia moja wapo ama njia nzuri kabisa. Ya mwisho kabisa ni Telegram. Telegram ina nisaidia kupata link za kazi pia na kutafuta mafunzo na files. Pia bado napata taarifa za AI jobs. Faida yake ni kwamba haijazi simu na ina nisaidia kwa makundi mengi ya kazi na pia inaruhusu files kubwa kubwa.

Naam napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa huimarisha mifupa na meno. Maziwa yana calcium na vitamin D ambayo husaidia kuzuia mifupa kuwa dhaifu. Maziwa pia huimarisha meno hasa kwa watoto na watu wazima. Maziwa hunisaidia pia kunijengea na kunirekebishia misu misuli. Kwa maana maziwa yana protini ambayo husaidia mwili kujenga misuli na kurekebisha iliyochoka. Maziwa ni mzuri baada ya kazi nzito au mazoezi. Aidha maziwa huongeza nguvu na kinga ya mwili. Kwa sababu yana madini kama vile vitamin B12, vitamin A na D. Ambayo husaidia kuongeza damu mwilini na pia kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa. Halikadhalika maziwa yanasaidia mengenyo wa chakula. Maziwa yaliyoganda kwa jina bado jina lake ni mtindi yana probiotics ambayo husaidia tumbo kufanya kazi vizuri. Na hupunguza mazito ya choo. Mwisho kabisa maziwa husaidia afya ya moyo. Maziwa yenye mafuta kidogo husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Zaidi ya hayo maziwa pia huongeza usingizi mzuri kwas kwa kuwa yana yana triplotan triplotan ambayo husaidia mwili kupunguza ama hufaa kunywa usiku kabla ya kulala.